Timu ninayoipenda ya kirugbi marekani ni Seattle Seawalls. Naipenda maana ni moja wapo ya timu zinazo fanikiwa zaidi katika ligi ya Major League Rugby. Ilishinda mataji ya kwanza ya MLR mfulilizo. Jambo lililoipa heshima kubwa. Inajulikana kwa ushirikiano watimu, nidhamu na nguvu ya kimwili. Mchezo mkuu wa timu hii ni mchezo wa finali Ya Major League Rugbi. Kwa sababu ndiyo huamua ubingwa na heshima ya timu. Mchezaji ambaye nampenda kwa sana ni mchezaji ambaye anaitwa JP Smith. Anajulikana kwa kasi, akili ya mchezo na uwezo wa kibadilisha matokeo ya mechi. Nahisi vyema sana wakati timu hii inacheza, inanipa msisimuko mkubwa. Matarajio ya ushindi, furaha kuona rugbi ya kiwango cha juu ikiwa merekani.